Ndiyo, ndiyo, napenda kujifunza historia sana. Historia hukupatia vitu ambazo hujawai jua kumbe ziko katika dunia hii. Sasa wakati wangu sa zingine nikiketi, napenda kujifunza hiyo mambo ya historia sana. Historia imebeba vitu nzuri nzuri, kuhusu inchi, kuhusu.

Mimi hupenda kuenda dukani Jumamosi sababu Jumapili mimi hukua kanisani. Sasa wakati wangu ambacho sina kitu la kufanya, mimi hutembea kule dukani, niangalie kila ambacho kimenipendeza na mimi kuzinunua. Sana sana mimi hupenda kununua vitabu vya hadithi nazisoma wakati wa sina kitu la kufanya.

Mimi ninapofuraha kukua nyumbani. Mimi wakati wangu napenda kufanya kazi za nyumba. Mimi hufanya kazi za nyumba sana sana kuosha vyombo na kupanga jikoni ikuwe safi. Sababu wakati nikitaka kuanza kupika napenda kupika mahali safi. Sasa nafanya bidii najitahidi kupanguza jikoni kwanza sana.

Mimi napenda kulala mapema kwa sababu ni jukumu langu kuamka mapema na kuanza kufanya kazi zangu, kwenda pale hotelini kuhudumia wateja wangu. Na kuwapea zile vyakula wanavyopenda kula, nijitahidi kuwafurahisha sana.

Mimi naipenda chakula yenye ladha ya kuku, napenda sana kuku, sasa kila wakati ninachopika chakula, napenda kutumia hiyo ladha ya kuku kwa chakula. Angalau uhisi hiyo ladha, ujihisi unakula chakula kitamu, ujihisi hiyo chakula inapendeza.

Katika maisha yangu kutoka utotoni kazi ambayo nimekua nikiithamini zaidi ni kazi ya daktari. Napenda sana hiyo kazi angalau hunisaidia wale watu ambayo ni wagonjwa ni watibu, wapone, hiyo ndio furaha yangu.

Asubuhi nikiamuka napenda sana kukunywa maziwa. Kila wakati nikiamuka asubuhi nisipo kula chochote natumia maziwa. Maziwa hunipatia nguvu zaidi kushinda chochote. Hata nikitoka kwa nyumba kulekea kazini, ninafuraha na nina nguvu zaidi ya kuanza kazi.

Changamoto ninazo kutana nazo huko kazini. Unapata mteja ameingia. Amekwambi umletee chakula fulani. Unapelekea hiyo chakula, anaanza tena kukwambia sitaki hiyo chakula. Saa zingine anakugombanisha hata bila hatia. Sa si inabidi tu unyenyekee kwa sababu ni kazi.

Jukumu ninalopenda sana kule kazini ni jukumu ya kuchukua chakula na kuwapatia wateja wangu. Wakati wamemaliza kukula, mimi nisafishe meza nikingoja tena kumkaribisha mteja mwingine. Na hivyo ndivyo napenda kufanya hilo kazi yangu.

Ndiyo mimi napenda sana kula samaki kushinda chakula yeyote. Samaki ndiyo chakula nikikula nahisi vizuri nahisi nimeshiba. Sana sana napenda hiyo samaki nikilipika naipika na supu kidogo na ninaeka nyanya ile ambacho imetosha. Ndiyo naikula sasa nafurahia zaidi.

Napenda sana kupiga picha mara tatu kwa wiki hiyo ndio wakati naweza pata nafasi ya kupiga picha. Siwezi piga picha kila siku kwa sababu kila mara mimi hupatikana huko kazini nikudumia wateja. Siwezi waacha niende nipige picha. Sa nawahudumia kwanza alafu nitapiga picha hata baadae.

Ndiyo, mimi hufuata sana matukio ya kimataifa kila wakati. Angalau niweze kujua kila taifa na michezo zao. Taifa gani linacheza mchezo wakandanda, netballing na zile zinginevyio. Sasa mimi huzifuatilia sana sana. Huko mtandaoni.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa kuchukua ile kinywaji ambacho napenda sana ambayo ni maziwa mimi napenda sana maziwa na ikunywa nikijifurahisha na hiyo wakati najifurahisha nasikiza zile wimbo ambazo nazipenda sana kuzisikiza kwenye redio.

Mimi jinsi ninavyosherekea siku yangu ya kuzaliwa. Mimi huita marafiki zangu. Mimi huwapigia simu nikipata hiyo siku sijaenda kazini niko off. Nawapigia simu wanakuja tunapika zile vyakula wanazopenda zaidi. Na tunasherekea pamoja na vinywaji.

Mafunzo yangu ya kazi ambayo yamenisaidia sana ni kuongelesha wateja wangu kwa kuwatabasamia natabasamu nao, nawaletea kile wanachotaka kwa sababu hao ndio waliofanya niandikishwe kazi hapo na ninapenda sana wateja wangu zaidi.

Mimi katika shirika langu napenda kujituma zaidi, napenda kusoma zile jambo mpya mpya, angalau mimi pia nifanye kitu tofauti ni sikuwe nikifanya kitu moja kila wakati. Napenda sana pia kuchora, kufanya vitu tofauti na naendelea kujifunza mambo mengi.

Mimi nenosiri naweka salama kwa kueka password ambayo, hakuna yule mtu anaijua ni mimi pekee yangu naijua. Na hiyo password hunisaidia wakati wowote nikitaka kutumia vitu zangu hata documenti ni mimi ndio najua password.

Ndiyo, mimi hutumia ufumo wa salamu sana sana za vidole. Inasaidia kila wakati mtu haezi tumia simu yako, vilivyo wanavyo taka. Kwa sababu simu yako ni siri yako, wewe ndo unajua kile kilicho ndani, sio kila mtu ajue kinacho husika kule ndani ya simu.

Faragha yangu kule mtandaoni naitumia kwa kutumia password. Naweza weka password ya kidole. Afadhali hakuna yule mtu anaweza ingia kwa mtandao yangu. Ama hata kule Facebook kuangalia vitu zangu bila idhini yangu. Ndo mana napenda sana kuyatumia hayo.

Udhaifu wangu kule kazini nahakikisha kuwa nimesikia jambo la meneja. Kile manager amesema ndio kile ninachofanya. Kwa sababu yeye ndiye mkubwa wangu, yeye ndiye anatuongoza jinsi ya kufanya kazi zetu ili tusiwakasirishe wateja wetu ambao wanakuja kula.

Ndiyo, mimi napenda sana kusoma maoni mtandaoni. Afadhali zinanionyesha kile kinacho endelea duniani na kile kinacho endelea katika maisha ya watu wengine. Inanionyesha kama hiyo kitu ni kizuri ama siyo kitu kizuri. Na hapo ndiyo nasoma mingi kuhusu mtandaoni.

Ndiyo mimi napenda sana kufanya hesabu zangu kwanza wakati tunafanya hesabu na manager kwa siku zile vitu ambazo tumeuza na zile vyakula ambazo zimebaki na ya zile pesa ambazo tuko nazo mkononi na pesa ambazo ziko kwenye mpesa ama kwenye simu.

Mimi filamu ninayopenda ni ile ya titanic. Wakati ile Titanic ilianguka kwenye maji na hakuna yule aliyerudi akiwa uhai, kila mtu alikufa. Napenda hiyo filamu sana. Ni filamu ya kitambo lakini bado naipenda mpaka saai.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani. Angalau nikilima bustani, kila kitu inaonekana nzuri sana, kila kitu ni safi, hakuna kile kitu imebaki kama imesimama. Na ukishalima bustani inaonyesha kuwa nzuri zaidi inapendeza.

Mimi hutumia simu sana sana wakati sijaenda kazini ama wakati sina kazi mingi za kufanya. Hiyo ndio wakati nitatumia simu yangu. Na mwanzo mwanzo nikitoka kazini ndiyo napenda kutumia simu, ndiyo wakati ambao sina kazi nyingi za kufanya.

La hasha sijawai enda kwenye maonyesho ya sanaa. Kwa sababu kuna wakati mwingine maonyesho ya sanaa inaletwa lakini hiyo wakati inapata mimi niko kazini na siwezi acha kufanya kazi yangu wala kuhudumia wateja ili niende kwa sanaa.

Mimi napenda sana kutumia youtube kuangalia video huko mtandaoni lakini sana sana napenda kutumia ile inachoitwa snap tube snap tube utapata kila aina ya video unachotafuta mtandaoni na utaifurahia zaidi.

Barua pepe ambayo mimi hungoja, mimi hungoja mara tatu kwa siku. Naweza iangalia asubuhi, naweza iangalia mchana na pengine usiku nikitoka kazini. Hiyo ndio wakati mimi hupenda sana kuangalia barua pepe kwa siku yangu. Ndiyo.

Mwezi wa mwaka ninayoipenda zaidi ni mwezi wa Januari tarehe moja. Hiyo ndiyo mwezi mama yangu mzazi alizaliwa na hiyo ndiyo mwezi sisi husherehekea siku yake ya kuzaliwa. Na tunafurahia sana kile wakati mama anayofuraha tele moyoni mwake.

Kile kitu ninacho kipenda kuhusu mtaa wangu, mtaa wangu ina utulivu mwingi, haina kelele, sababu mimi pia sio mtu wa kupenda kelele, mtaa wangu watu wanajipenda sana, watu wanapenda kusaidia wale watu hawana kitu, hiyo maana napenda mtaa yangu na sioni nikihama mtaa yangu.

Ndiyo nahifadhi kitu cha thamani sana na ningependa sana miaka ijayo ama miaka tatu zijayo ipate kama mimi pia nina hoteli yangu na wateja wangu. Ninahudumia wateja wangu mimi pia nipate kazi yangu na pesa yangu na nisevu.

Mimi napenda sana viatu zimefungana na zinakamba. Angalau nikifika kule kazini, mguu yangu hiwezi umia ile wakati nikona jamu kwenye kazi. Viatu hiyo ya kamba ambayo inafunga mguu yote inafanya ukosefu kwa ajali yeyote kule kazini kwa hoteli.

Mimi naeza kaa hadi saa tano usiku, hiyo ndio wakati naeza enda kulala. Mimi hukaa hadi saa tano usiku sababu nikitoka kazini huwa nasoma kitabu kidogo, nioge, nitafute kahawa kidogo nikunywe, niende kwenye kitanda nipumzishe sasa akili yangu kwa kazi mrefu.

Mimi napenda sana kukula nje ya nyumba sababu wakati nakula nje ya nyumba napigwa na hewa safi, napigwa na ile baridi, sihisi joto, naskia akili inapumzika na iyo ndio maana napenda kukula sana nje ya nyumba.

Namkumbuka mwalimu mkuu kutoka shule kikuu. Mwalimu mkuu alikuwa mkali sana zaidi. Hakuna mwanafunzi angefanya kile ambacho amekatazwa na mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu alihakikisha shule imepita mtihani kila wakati.

Ndiyo mimi napenda sana kupiga chombo cha muziki. Hata kwenye kanisa kila Jumapili wakati wale wanakwaya wanaimba mimi nawasaidia huku nikipiga nikipiga sana chombo cha muziki ili kuleta wimbo kukua tamu zaidi na kupendeza.

Nikiwa mtoto, nilipenda sana kufanya kazi ya kupika utotoni. Ningepika mchanga, nijifanye ni mchele. Ningepika machanga nijifanye ni ugali. Nipakulia watoto wenzangu. Nipike na matawi, nijifanye hayo matawi ni mboga. Na hivo ndo ningependelea sana, kuendelea.

Mimi naifadhi pesa kwa kuieka kwenye benki zingine naeka kwenye simu. Afadhali zikiwa kwenye benki ziko sefu, ukosefu ya kutoziibiwa. Lakini ukiwa na pesa kwenye simu utazitumia vibaya. Kwa banki ni nzuri kwa sababu wana kusaidia kueka pesa yako vizuri inavyo paswa.

Ndiyo, napenda sana muziki wa jadi. Tena siku ambayo sijaenda kazini ama wakati wangu wa bure, mimi husikiza sana muziki wa jadi. Zinanichangamsha ubongo, zinafanya nasikia nikona nguvu, zinanipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi za nyumba pia. Muziki za jadi zinapendeza.

Katika olimpiki mimi napenda ile mchezo ya kikapu. Iyo mchezo wa kikapo hufanya mwili unyoroka inanyorosha kila mahali. Inafanya unachangamka kabisa inachangamsha hadi ubongo. Mchezo wa kucheza na kila mtu kila wakati.